Kitu ambacho kibinafsi mimi ningependa kujifunza kipya ni kuwa rubani. Huwa nimetamani kuwa rubani maana ningependa sana kujifunza kuwa rubani kwa amba ili nikaweze kupaa angani.